Kinywaji ninachokipenda zaidi mimi ni juisi. Juisi naipenda zaidi na ikiwa ya baridi hasaa ikiwa imetengenezwa juisi ya matunda ya ndizi, parachichi. Ikiwa baridi inakuwa ni tamu. Nakumbuka sana, nimekuwa nikinywa. Toka nikiwa chuo kikuu, wakati wa lunch nikienda nikimaliza kula na kunywa lakini ni, aliyenifundisha ni rafiki yangu. Alikuwa anapenda kuitengeneza na anaitengeneza vizuri na inakuwa tamu, nahisi vizuri niki.

Study muhimu kwa kazi yangu, kwanza ni simu yangu mwenyewe, halafu ni kompyuta, na ni kompyuta. Kwa hiyo, hizo ndio study muhimu sana. Simu, kwa ajili ya mawasiliano, kompyuta, kwa ajili ya kuandaa notes, kwa ajili ya kutengeneza slide, kwa hiyo hizo ndio study mbili muhimu.